Naweka neno siri kwa kuhakikisha napoi napoiseti neno siri hamna mtu aliyekaribu na mimi nyuma yangu na hakuna mtu anayeniangalia baada ya hapo nahakikisha sawa. Nahakikisha bia kila mtu atalijua na kwa kutosahau na inakili chini.